Ni timu ya mchezo ambayo naifuata. Ni timu ya nyumbani. Tunaita Kavumbu Youth. Ni timu ya mpira mchezo wa mengi. N itimu ambayo mimi niliwai kuwa naichezea wakati nilikua mashinani, uko nyumbani, wakati nilikua mashuleni. Asante.

Mara nyingi mimi huwa nacheza na kijana yangu ambaye anaitww Baraka. Anasoma kwenye kundi la pili ya chini ya ICD huwa tunacheza wakati tuko kwa nyumba, mchezo wa kujificha, kucheza mpira. Mara ingine kukimbia, asanti.